Habari mi hupata kutoka kwa tovuti za habari mfano gazeti. Ajuzi naibu wa rais Rigathi gachagua aliliongelea suali la maineo ya kaskazini mwa Kenya kukosa maendeleo. Alisisitiza kuamba kaunti zinazupatikana katika maineo ya kaskazini mwa Kenya zimekuwa zikipata pesa kutoka kwa serekali tangu ugatuzi uwanze ila hakuna maendeleo.

Kinywaji ninachokipenda ni chai ya rangi ya kahawa yenye mdalasini na tangawizi kidogo. Napenda ladha na harufu yake ambayo hunipa utulivu kila asubuhi. Ninapenda kukinywa asubuhi kabla ya kazi na jioni wakati ya kupumzika na familia. Babu yangu ndiye aliyenifundisha kuhusu kinywaji hiki na tangu wakati huo, nimekuwa nikikipenda. Mimi uhisi utulivu na raha baada kukinywa na pia hunipa nguvu ya kufanya kazi.